Nashugulikia muda kazini kwa kupanga kazi zangu mapema Kila asubui, najandikia mambo ya kufanya na naanza na yale ya muhimu zaidi Najitahidi kutopoteza muda, kama kutumia simu bila sababu Pia nagawanya kazi kubwa kubwa kazi dogo dogo, hili ziwe rahisi kumaliza Nikichoka, nachukua mapumziko mafupi kisha naendelea hilo hunisaidia kumaliza kazi kwa wakati na kufanya kazi vizuli bila msongo.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai ya maziwa. Napenda chai kwa sababu ni rahisi na inapatikana karibu kila mahali na inanipa utulivu sana. Asubuhi, chai hunisaidia kuanza siku vizuri Hasa ikiwa ni moto na imetengenezwa vizuri Naipenda chai yenye maziwa ya kutosha na sukari kidogo. Si taamu sana. Pia, chai hunikumbusha nyumbani na familia. Kwa sababu mara nyingi tunakunywa chai pamoja, tukizungumza au tukipumzika Wakati wa baridi au mvua, chai hunifanya nijisikie joto na huru Hata nikiwa na kazi nyingi au nimechoka kikombe cha chai hunisaidia kutulia na kufikiria vizuri Kwa ujumla, chai si kinywaji tu kwangu. Ni sehemu ya maisha ya kila siku na inanipa faraja na nguvu ya kuendelea na siku.

Napenderea zaidi mahali pa kimya kuliko pa kelele. Mahali pa kimya hunifanya nijiskie huru na mtulivu. Nikikaa sehemu tulivu, naweza kufikilia vizuri, kupanga mawazo yangu na kufanya kazi bila kusumbuliwa. Pia, napata nafasi ya kujiitambua na kupumzisha akiri yangu. Kerele nyingi hunichosha haraka na wakati mwingine hunifanya nipoteze umakini. Hasa kama nimejaribu kusoma au kufanya kazi muhimu. Hata hivyo, kuna wakati chache ambapo kerere si mbaya. Kama vire nikiwa na marafiki au kwenye sherehe. Kwa sababu inareta fulaha na uhai. Lakini, kwa maisha ya kila siku, hasaa kazi na mapumziko napendelea sana mazingila ya kimya kwa sababu hunipa amani. Kunisaindia kupunguza stresi na pia kunifanya nijisikie vizuri zaidi.

Naamu, najitahidi kugawanya takazangu kadri inavyowezekana. Huwa natenganisha taka ninazooza kama mabaki ya chakula na taka zisizooza kama plastiki, chupa na karatasi. Nafanya hivi kwa sababu najua inanisaidia kulinda mazingira na pia kurahisisha usafi. Mabaki ya chakura yanaweza kutumika kama mboji kwa mimea na plastiki au chupa zinaweza kurejelewa tena. Ingawa wakati mwingine si rahisi, hasa ukiwa na halaka, ujaribu kuwa makini kwa sababu nitabia nzuli Pia, naamini kuwa kila mtu akifanya jambo ndogo kama hii, mazingila yetu yatakua safi zaidi kugawanya taka kuna nifanya nijisikie ni namchango fulani katika kulinda mazingila na afya ya jamii kwa ujumla.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya juhudi zangu. Nikifanya kazi kwa bidii na nikaona imeleta tofauti au imesaidia mtu najisikia kuridhika sana. Pia, motisha yangu inatoka kwenye malengo ninayojiwekea. Kwa sababu najua kazi ninayofanya leo inanisaidia kufikia maisha bora baadaye. Kushirikiana vizuri na wenzangu kazini pia hunipa nguvu. Kwa sababu mazingira mazuri hunifanya nifurahie kazi zaidi vile vile kupata mshahara na kuweza kujitegemea ni motisha kubwa Kwani inanisaidia kutimiza mahitaji yangu na kusaidia familia Wakati mwingine maneno ya pongezi au kutambuliwa kwa kazi nzuri hunifanya nijisikie nathaminiwa na kunitia moyo wa kufanya zaidi Kwa jumla mchanganyiko wa malengo ya maisha mazingira mazuri ya kazi na kujua kuwa kazi yangu inamaana ndiyo hunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Napenda kununuwa zaidi vitu vina vya nisaidia katika maisha ya kila siku. Mara nyingi, hununuwa vya kura kwa sababu chakura ni kitu chalazima pia hunifanya ni jisikie vizuli ni kila kitu ni nacho kipenda. Pia, napenda kununuwa nguo. Asa zile zilizo lahisi na zinazotumu. Kwa sababu napenda kuonekana nadhifu bila kutumia pesa nyingi sana. Wakati mwingine, hununuwa vitu vya nyumbani kama viyombo, umaitaji madogo ya nayofanya maisha ya we lahizi. Pia, tapenda kununuwa vitu vyo usiana na teknolojia kama data au vifaa vidogo vidogo vya nisaindia kazini au kujifunza. Kujumda, napenderea kununuwa vitu vya nyamanufaa ambavyo vita nisaidia sasa na hata baadae kuliko kununuwa vitu vya anasa ambavyo si vya razima sana.

Asubui hii, niliamuka mapema, nikajipanga kidogo kisha nikasari kwa muda mfupi. Bada ya hapo, niliandaa chai na nikanywa taratibu huku nikijandaa kwa siku. Nilipata muda wa kuangalia latiba ya mambo, niliyopanga kufanya ili nijue nianze na nini. Kisha, nikafanya usafi mdogo, kama kutandika kitanda na kupanga vitu vyangu. Badaae, nilieda kuoga na kujiitayarisha kwa kazi au shuguri za siku. Kabra ya kutoka au kuanza kazi, nilikura kifunguwa kinywa kidogo ili nipate nguvu. Asubui ilikuwa kawaida lakini tulivu na ilinisaidia kuanza siku nikiwa na utulivu na mwelekeo nzuri wa kile. Ninachotaka kutimiza.

Kazi na timu ya mali napendelea kufanya kwa mpangilio na mawasiliano mazuli. Kwanza, tunaanza kwa kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake vizuri na tunakua na ratiba ya kazi ya kila siku au ya wiki. Tunatumia programu mbalimbali za mawasiliano kama barua pepe, whatsapp, zoom, au slack kuzungumza mara kwa mara na kushirikiana. Pia napendelea kuweka taarifa zote muhimu kwenye sehemu moja kama Google Drive au Notion, ili mtu aweze kuzipata kwa urahisi. Wakati mwingine tunafanya mikutano midogo midogo ya kujua maendeleo ya kila mtu na kushugulikia changamoto yoyote Mimi binafsi napendelea kuandika kila kinachohitajika, ili kuepuka kupoteza taarifa na pia kuhakikisha ninatoa mrejesho wa haraka kwa wenzangu kazi ya timu ya mbali inaweza kuwa changamoto kwa sababu, huwezi kuwa na watu uso kwa uso, lakini ikiwa kuna mawasiliano vizuri, mpangilio na uvumilivu, kazi inakuwa rahisi na kila mtu anajisikia kushirikiana vizuri.

Napenda, kunapendelea kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono, ingawa kuna wakati naandika kwa mkono pia, kuandika kwa kompyuta kunaha rahisisha mambo mengi, kwa mfano, ninaweza kuhariri haraka kuokoa muda na kuifadhi maandiko kwa ulaizi bila kuyapoteza. Pia, kompyuta inanifanya iwe lahizi kushilikisha maandiko yangu kwa wengine kupitia barua pepe au programu za mawasiliano. Hata hivyo, wakati mwingine kuandika kwa mkono pia kuna faida zake, inasaidia kukumbuka vizuri kile ninachoandika na kunifanya nijisikia karibu na maandiko yangu. Wakati ninaandika dayari au mazoezi ya mawazo, napenda kutumia karamu na daftari kwa sababu kuna tupa hisia tofauti za sara raja na unye nyekevu. Kwa ujumla, kwa kazi rasmi, kompyuta ni bora, lakini kwa mambo ya kibinafsi, kuandika kwa mkono ni vizuri pia.

Napendalia kufanya mazoezi ya asubui badala ya jioni. Asubui, mwiri badwa huja choka na akili ipo safi. Hivyo, kufanya mazoezi wakati huu kunifanya nijizikia nguvu na kuwanza siku vizuri. Kwa mfano, kufanya mazoezi kama kukimbia kidogo, kufanya stretching au push-ups kuna saidia kwa mshamwiri na pia kunaboresha mwemko wa akili. Mazoezi ya asubui pia unisaidia kura vizuri baada ya na kunifanya nionekane na mnijisiki ya nadhifu Wakati mwingine, jioni huwezi kufanya mazoezi vizuri Iki umekamu damulefu kazi ni umechoka Hivyo, asubui nibora zaidi Pia, baada ya mazoezi ya asubui na hizi nikiotaya liku kabiriana na kazi na changamoto za siku Kwa nguvu na shawuku zaidi ikama jia ya kuwanzas iku kwa jian zuli enye afia.

Mimi napenda kushambulia tatizo kazini kwa mpangilio na utulivu, kwanza najaribu kuelewa tatizo vizuri, kwa sababu ikiwa huelewi tatizo kabisa, kutafuta suluhisho kunakuwa ngumu. Naanza kwa kuchambua sababu zake, kwa mfano kuona ni nini kinasababisha tatizo, nani au nini kinahusika, na lini tatizo limeanza. Baada ya hapo, napanga hatua za kuchukua suluhisho, mara nyingi nikiwa na mpango wa hatua kwa hatua. Wakati mwingine, naona kama ni muhimu kushirikiana na wenzangu ili kupata maoni tofauti Kwa sababu mara nyingine, mtu mwingine anaeza kuona kitu ambacho mimi sijasiki kiangalia Kisha, tatanua suluhisho lililopatikana na kuhakikisha linafanikiwa kwa kujaribu kidogo kidogo kabla ya kutekeleza kikamilivu. Kwa jumla, napenda kushughulikia tatizo kwa utulivu, kufikiria vizuri na kuzingatia mawazo ya kila mtu ili kupata suluhisho bora zaidi. Hii inanifanya kazi kuwa rahisi na haina usumbufu mkubwa.

Wakati ninahitaji msaada kazini, kwanza na pima nisemu gani nimekosea au nitatizo gani halieleweki vizuri. Kisha na wafikia wezangu na au wasimamizi wangu kwa heshima. Nikielezea kwa uwazi nini. Nahitajika msaada na nisemu gani nimechanganyikiwa. Mara nyingine, pia natumia la rasirimali zilizopo kama nyongozo ya kazi, vitabu vya mafunzo au mitandao ya kampuni. Kwa kufanya hivyo, siwezi tu kupata suluhisho haraka, bali pia kujifunza jisi ya kushugulikia changamoto kama hiyo kesho. Kimsingi, ni mchanganyiko wakuliza kwa heshma, kusoma maelezo yaliopo na kujifunza kutoka kwa wengine.

Kuhimiza ushirikiano katika timu, kwanza napendelea kuunda mazingira ya heshima uwaminifu ambapo kila mshiriki ana hisi kwamba maoni yake ni muhimu. Nina hakikisha kuwa mawasiliano ni wazi, kusikiliza wengine kwa makini na kutoa maoni kwa njia chanya bila kuulaumu. Pia, napenda kushilikisha timu katika kupanga marengo kukawa majukumu kwa kila mmoja kulingana na uwezo wake na kutambua mafanikio ya kila mshirikiri kuongeza motisha. Mara nyingi, pia nina anzisha shughuli ndogo za kushilikiana kama walisha au mijadala ya pamoja ili kuimalisha mshikamano wakikazi na kuonyesha kuwa kila mtu nisehemu muhimu ya timu. Inasaidia kila mtu kufanya kazi kwa moyo mmoja na kuleta matokeo bora.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya Christmas. Napenda sana jinsi watu wanavyo kusanyika pamoja, kushilikiana kwa furaha na kuonyesha upendo kwa familia na marafiki. Katika sherehe hiyo, kuna visherehe vidogo kama kupama nyumba, kubadilisha na zawadi na kufurahia chakura pamoja. Nyamu ni laro, nifanya kilu, la mtu ahisi kuwasayemu ya familia kubu. Pia, napenda kuona fulaha ya watoto wanapopokea zawadi na kuimba nyimbo za krisimas Jambo linaloongeza hali ya fulaha na mshikamano wakijamii Kwa kweri, sherehe inanifanya nijisikie raha upendo na mshikamano na watu wakaribu.

Mchezo ambawlo ningependa kujaribu ni mpira wa maji. Sijawahi kucheza kabla, lakini nasikia ni mzuri kwa burudani na pia unasaidia mwili kuwa na nguvu. Napenda wingi wa michezo ya maji kwa sababu ni changamoto, inahitaji ushirikiano na utaratibu na pia inafurahisha sana hasa unapokuwa na marafiki wenzako. Pia, inaonekana ni njia nzuri ya kupanguza msongo wa mawazo, kwa sababu unapokuwa kwenye maji, unajisikia huru na furaha inazidi kuongezeka. Nadhani kuwa kujaribu mchezo huu kungekuwa changamoto nzuri lakini pia, burudani isiyo sahaulika.

Mara nyingi asubuhi, napendelea kula chakula kilicho rahisi lakini chenye nguvu. Kama mayai ya liyochomwa au kuchemshwa, mkate wa ngano nzima na matunda kama ndizi au machungwa. Pia, napenda kunywa chai au kahawa kidogo kwa sababu inasaidia kuamka na kuanza siku kwa nguvu na umakini. Kula asubuhi vizuli ni muhimu kwa sababu hutoa nishati ya kufanya kazi na akili kushugulikia mambo ya kila siku. Mara nyingine pia napenda kujalibu chakula tofauti kama uji wa nafaka au yogati na mchanganyiko wa matunda ili kuwa na mlo kamili na wenye afya. Hii nasaidia kuanzia siku kwa fulaha na kimsingi hufanya nishati yangu kudumu hadi muda wa mchana.